Mimi mara nyingi hupenda kuwa mahali ambapo kumetulia na mahali ambapo kuna hewa safi. Ninapokuwa mahali ambapo kumetulia na kuna hewa safi basi mimi huweza kuwa na mafikra mazuri tena niko na utulivu kabisa mwilini. Na kwa hivyo nakua na furaha jinsi inavyofa kila wakati.

Hekima ambao nimejifunza maishani ni kuwa na utulivu tena kuwa na furaha. Ni hekima nzuri sana utulivu, furaha na kupendana na watu ingine. Ni hekima nzuri ambayo nimejifunza maishani mwangu, tena imenisaidia kwa njia kubwa kabisa, wakati wote.

Ndiyo, napenda kukimbia. Mimi hupenda kukimbia sana, tena mimi hukimbia kilomita mbili kila siku. Ninapo kimbia basi napata kuwa na nguvu zaidi, tena naweza kujilinda kimwili na pia kujilinda kiafya. Nakua na afya bora. Kukimbia ni mzuri, tena napenda kukimbia kila siku.

Ndiyo, mimi hupenda kujifunza Historia. Ninapojifunza historia basi nakuwa na uwezo wa kujua vitu vingi sana, vilivyofanyika hapo nyuma. Historia ni mojawapo ya njia ambazo sisi kama binadamu hujifunza. Na kwa hivyo, mimi hupenda sana historia. Historia ni mzuri sana.

Kile kinachonipa motisha kazini ni kwamba kuna pesa za ziada ambazo sisi hulipwa. Sisi hupewa pesa kulingana na lile na lile kazi unalofanya. Ukiwa na mazalisho mazuri pale kazini basi utalipwa pesa za ziada. Na mimi hupenda, hupenda jambo hili kwa sababu inanifanya. Nifanye kazi kwa bidii ili niweze kulipwa yale pesa.

Ndiyo, mimi upenda kucheza ngoma, napenda kucheza ngoma mbali mbali. Mimi upenda kucheza ngoma vya bongo. Tena nikona, tena nikona uchezaji mzuri sana wa ngoma. Ngoma, ninapocheza basi mimi huisi huisi vizuri. Tena pia ninapocheza mimi hufanya mazoezi nacheza ngoma basi, hata napata kufurahia.

Ushauri ambao ninge penda kupea mtu anayeanza kazi, ni kwamba ajitume pale kazini na pia aweke bidii. Ajitume na aweke bidii na hata pia apende kazi yake. Anapojituma kuweka bidii na kupenda kazi yake basi ataweza kuwa na uzalifu wa hali ya juu na pia ataweza kuwa na kiwango cha juu cha kazi na ataweza kupata tajiriba pia ya hali ya juu.

Mimi asubuhi ninapo amka basi, mimi husali kwanza na baada ya kusali mimi huosha uso wangu na baada ya kuosha uso mimi hupiga mswaki, na baada ya kupiga mswaki mimi hufanya mambo mingine sasa. Hayo ndiyo mimi hufanya kila siku ninapoamka.

Ndio, nimewafikiria kuanzisha biashara yangu. Kuanzisha biashara yangu imekua moja wapo ya vitu ambazo nimekua nikitamani kuanzisha. Na ninatumai kwamba siku moja mimi, nitaanzisha biashara yangu. Biashara nzuri sana na ya kupendeza na nitauza vitu mingi sana.

Ndio, mimi hupenda sana kucheza na watoto. Watoto ni baraka kwa mungu, tena mimi napenda kuwa karibu na watoto. Na mimi hufurahi sana watoto wakiwa karibu na mimi. Na ninapokuwa na watoto, basi mimi hucheza nao. Michezo mbali mbali, tena za furaha kabisa. Za kufurahisha.

Mafundisho ya kazi ambayo yamenisaidia ni kama ni kama kupiga picha na hata pia kuandika ujumbe na hata pia kutuma barua pepe. Hayo ni mafunzo kabambe ambayo yamenisaidia pale kazini mwangu na hata pia kando ya hayo mafunzo mengine ambalo yamenisaidia na ya kutumia mitandao ya kijami na hata teknolojia ya kisasa kama vile AI katika kazi.

Mimi najihisi vizuri sana kuhusu tathmini za kazi. Tathmini za kazi ni mazuri tena husaidia sana. Na ni nahaya tathmini basi kusaidia katika kazi. Na hata mimi pale nikiwa kazini ninapofanya kazi. Basi nahisi vizuri kwa sababu kuna tathmini mbali mbali. Ambazo zina.

Zawadi nzuri ambayo nimewai pokea ni ile ya saa, saa ya kufungwa kwa mkono. Hii ni zawadi nzuri ambayo nilipewa baada ya kumaliza kidato changu, cha nne, na nikapita mtihani wangu. Hiyo ndiyo zawadi nzuri ambayo nilipewa, saa ya mkono, ya bei ya beyi mingi sana.

Pale kazini mimi hushambulia tatizo kwa kujulisha mkubwa wangu. Na ninapojulisha mkubwa wangu basi nimi humueleza yale tatizo ambayo nazikumba, ambazo zinanikumba pale kazini. Na basi ninapo mweleza hayo matatizo basi yeye hunieleza kile ambacho nafanya. Na mimi hufanya kile ambacho mkubwa wangu ananiambia ili niweze kutatiza.

Mimi husomea habari za mtandaoni kwa kupitilia mtandao wa X pale mtandao wa X ndio mimi hupata habari zangu zote mtandaoni, pale X. Pale X kuna watu mbalimbali wa binafsi na hata kampuni za habari. Ambazo huleta habari kabambe. Vinavyo vinavyo toka. Na ni habari za haraka.

Mimi ni mtu wa kuwahi, kuwahi ina manufaa mengi sana kwa hivyo mimi napenda kuwahi, sipendi kuchelewa hata kidogo, kuchelewa iko na madhara mbalimbali ambayo sio mazuri, kwa hivyo mimi napenda kuwahi, tena najiamini na najivunia kuwa mtu wa kuwahi wakati wote, kila wakati, kila siku.

Siwezi ishi pasipo na kifaa cha cha teknolojia kama ile cha AI. Kifaa cha AI siezi ishi bila AI kwa sababu nimezoea AI. Na tena AI ndiyo chanzo cha maisha saizi na AI. Na AI ndiyo itatumika pakubwa sana usoni. Kwa hivyo mimi nimejizoesha kutumia kifaa cha AI. Ni kifaa nzuri sana tena ya kupendeza.

Ninapotaka kustarehe mimi huenda kujivinjari katika bahari hindi ama wakati mwingine huenda katika mahoteli kubwa kubwa na basi mimi naeza kuogelea mimi huweza kuogelea nikijilaza kwenye jua. Na kwa hivyo mimi mara nyingi hujistarehe kupitia mbinu hayo.

Kwa siku mimi hungoja barua pepe marambili. Kuna barua pepe mimi upata mara mbili kwa siku na kila siku mimi ungoja hayo barua pepe yaingie ni barua pepe za kazi ambazo ni za muhimu sana.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ya jamhuri ya Kenya. Sherehe ya jamhuri sisi huweza kusherekea sana na kuwa na burudani kabambe. Sherehe ya jamhuri ni sherehe mzuri sana ambayo watu wote nchini hufurahia. Na kwa sababu ni sherehe kubwa sana ambayo nchi yetu iliweza kupata jamhuri yake.

Mimi hupenda kusoma vitabu vya hadithi. Vitabu vya haditi ni vitabu mzuri sana, tena ziko na mafunzo mengi sana. Ziko na mafunzo kabambe katika maisha. Kwa hivyo, mimi hupenda vitabu vya haditi. Mimi husoma vitabu vya haditi marambili kwa siku, asubuhi na jioni kabla nilale.

Kila jioni mimi hupenda kula cha kula cha chapati na maharagwe. Chapati na maharagwe mimi huikula katika kibanda. Kila jioni mimi hufurahia sana kula chapati na maharagwe. Maharagwe ni maharagwe yanamanufa mingi kwa mwili. Na hata chapati pia nitamu kabisa.

Tunda langu la kupendeza ni tunda la mnazi. Tunda la mnazi ni mzuri tena nitamu sana. Mnazi ni mojawapo ya tunda ambalo watu hukula na hata kunywa maji yaks. Mnazi naipenda kabisa tena sana.

Ndiyo, mimi hutumia video katika mawasiliano. Video ni moja wapa ya njia rahisi, tena nzuri sana ya mawasiliano. Nina potumia video katika mawasiliano bazi ilo jumbe nina yopetisha, husikika vizuri, tena kuna chanzo kwamba huo jumbe, utasikika vizuri na naitabaki kwa akili ya wale ambao wanapudio. Napenda sana kutumia video katika mawasiliano.

Cha jadi ninayopenda ni chakula ni chakula cha nyama iliokandwa. Nyama iliokandwa hutangenezwa kwa hutangenezwa kwa hutangenezwa kwa hutangeneza ile nyama na halafu kuanikwa kwenye jua na baada ya kuanikwa kwenye jua hadi kukauka ile chakula hupikwa. Na inapopikwa basi hufunikwa kwa siku kama nne tano hivi. Na baada ya hapo ile chakula kitaanza kutolewa kidogo kidogo na kulwa.

Kutoka shule ya upili namkumbuka mwalimu wangu wa historia. Mwalimu wangu wa historia alikuwa anaitwa mwalimu bari ongiti. Ni mwalimu mzuri tena mshupavu, tena mwalimu anayependa kazi yake. Na kando ya hayo, mwalimu ongiti alijua sana kufunza somo la historia. Tena sisi wote katika darasa letu tulipita somo lake la historia. Mwalimu ongiti alikuwa mwalimu mcheshi tena wakufurahisha kabisa.

Mimi hupiga picha mara, niseme mara tano hivi kwa siku. Mimi mara nyingi hupiga picha mara tano kwa siku. Na picha haya ninapoyapiga, basi huyaeka pale mtandaoni ili watu waeze kuyaona. Napenda sana picha, na picha mimi hupiga mara tano kwa siku.

Ndiyo, mimi huvaa saa, mimi hupenda sana kuvaa saa ya mkono. Ninapovaa saa ya mkono mimi huhisi vizuri, tena najihisi kuwa mjasiri zaidi. Tena ninaonekana mzuri sana. Saa ya mkono mimi huvaa kila siku, ninapotoka, nyumbani kuenda kutembea. Napenda sana kuvaa saa ya mkono.

Ndio, nimewai fanya yoga. Yoga ni mzuri sana kwa mwili, tena ikona manufaa mingi sana. Ninapofanya yoga basi mimi najipata kuhisi vizuri mwilini na hata pia afya yangu ya kia kili inakua vyema sana. Yoga ni moja wapo ya njia nzuri sana ya kujikuza kwa mwili na kujikuza katika afya kwa mwili.

Na upenda mkate wa aina ya Broadways, mkate wa Broadways ambayo ni mkate, mkate nye upe, ndio mimi upenda, kula. Mkate wa Broadways ni tamu, tena ikona ladha, nzuri sana, na tena ni mkate nye pesi. Mkate wa mkate nye pesi wa Broadways ni napoikula, bazi mimi nahisi.

Somo la sayansi ambayo naipenda ni somo la kemia. Somo la kemia andio somo langu, nzuri sana, ambalo, ambalo niko na usomaji mwingi katika. Napenda somo la kemia, tena nimeweza somo la kemia. Somo la kemia ni rahisi sana, tena ni ya kupendeza na ya kufuraisha.

Mimi sipendi sana kusibiri kwenye mstari. Ninaposubiri kwenye mstari huwa sihisi vizuri kwa sababu sipendi kusimama. Na ninaposimama basi mimi huhisi vibaya, mwilini mwangu na hata kichwani mwangu. Kwa hivyo kusimama kwa kunifanya kusibiri kwa laini basi sijambo.

Hospitali mwaka uliopita nilienda mara mbili pekee, nilipokuwa na malaria kali. Ni mwaka uliopita ndio nilipo nilienda hospitali mara mbili, nilipokuwa na malaria kali. Na nilipoenda hospitali pale basi nilieza kutibiwa na kuwa na kuwa na afya njema na kurudi katika kazi yangu.

Mchezaji wa mchezo ambaye ninampenda ni mchezaji wa mpira wa kikapu aitwaye Lebron James. Lebron James huchezea timu ya Lakers na Lebron James ni mchezaji mashuhuri sana. Tena Lebron James ni mchezaji wa kupendeza kabisa, kabisa, kabisa na ako na historia kubwa tena ndefu sana katika uchezaji wa basketiboli. Lebron James ni mojawapo ya wachezaji wazuri wa mpira wa kikapu. Nampenda sana mchezaji Lebron James. Na katika, sikun zijazo, nitafurahi sana kumuona mchezaji huyo akicheza mchezo wa mpira wa kikapu.

Nilijitolea kufanya kazi katika jamii yangu na nilikuwa na hisia mzuri sana. Nilipokuwa nafanya kazi hile ya kujitolea. Kazi ya kujitolea ni mzuri sana kufanya na ikona manufa mengi tena kabambe zaidi.

Katika jamii yangu ningependa kuona maendeleo kama ujenzi wa barabara, ujenzi wa hospitali, ujenzi wa mashule, na hata pia uchimbaji wa maji. Na hata kwa kulinda mazingira ningependa kuona vyoo vikitengenezwa. Na hata pia mikakati mbalimbali kama ya ukusanyaji wa takataka kuwekwa. Na kwa hivi basi jamii langu litaweza kupanuka zaidi na kujiendeleza. Maisha yatakuwa mazuri katika jamii yangu.

Ndiyo, niko na ndege wa kufuga nyumbani. Aina ya ndege ambayo mimi hufunga nyumbani ni ndege ya kuku. Kuku ni ndege mzuri, tena kuku hutusaidia kwa manufaa mengi sana. Kuku hutusaidia kwa kutupa chakula, mayai, na hata saa zingine kuku hutusaidia kinyesi chake ambayo sisi hutumia katika upanzi wa mimea.